Ndiyo, napenda kuangalia nyota. Kuangalia nyota unifanya ni jisikie mtulivu na kufikiria mambo mengi kuhusu maisha na ulimwengu. Nijambo nzuri hasa usiku ukiwa pahali penye utulivu mbali na mwanga mwingi wa mji. Kuona nyota kunikumbusha kuwa dunia ni kubwa na bado kuna mengi ya kujifunza.

Ninapenda hali ya hewa ya wastani. Si baridi sana wala joto kali. Hali hii hunifanya nijisikie huru, kufanya mambo mbalimbali kama kutembea, kufanya kazi kuutulivu, au kukutana na marafiki bila usumbufu. Pia hewa ya aina hii hua nzuri kwa afya na hali ya moyo.

Ndiyo, nimewai kufanya yoga. Nilianza kujaribu yoga ili kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha unyumbufu wa mwili. Kila mara, ninapofanya mazoezi haya nahisi mwili unakuwa mwepesi na akili yangu inatulia. Yoga imenisaidia pia kuboresha pumzi na kuzingatia zaidi mambo ya sasa.

Ningependa kuona manthari ya asili yenye utulivu kama milima yenye kijana kibichi, mito yenye maji safi, au ufukwe wenye mchanga mzuri na upepo mwanana. Manthari kama haya hunipa hisia ya amani, kurahisisha, kufikiria na kunifanya nijisikie karibu na asili. Pia napenda kuona machweo au mapambazuko kwa sababu huleta uzuri wa kipekee wa rangi na mwanga.

Napendelea kuwasiliana na watu kwa mazungumzo ya wazi na heshima. Mara nyingi kuongea ana kwa ana hunisaidia kuelewa hisia na mawazo ya mtu vizuri zaidi. Pia napenda kutumia ujumbe au simu pale ambapo kukutana moja kwa moja hakuwezekani. Mradi tu mawasiliano yawe ya wazi na ya kueleweka.

Ndiyo, nimewai kuenda kwenye tamasha za muziki. Nilifurahi sana hali ya msisimko, nyimbo zenye nguvu, na wachezaji wa muziki wanapocheza kuimba. Tamasha la muziki hunisaidia kupumzika, kushirikiana na marafiki, na kufurahia burudani ya moja kwa moja. Pia, ni nafasi nzuri ya kujifunza kuhusu aina mbalimbali za muziki na tamaduni.

Changamoto ninazo kutana nazo kazini ni pamoja na shida za muda na kushirikiana na wengine. Mara nyingine, kuna kazi nyingi kwa wakati mmoja. Na hii, inahitaji kupanga ratiba vizuri ili kutimiza kila jambo kwa wakati. Pia, kushirikiana na watu tofauti kunaweza kuleta changamoto ya mawasiliano. Lakini, ninajitahidi kuelewa mawazo yao na kufanya kazi kwa ushirikiano. Changamoto hizi ufundisha uvumilivu na ubunifu katika kutatua matatizo.

Mfanya biashara bora ninayemjua ni Elon Musk nampenda kwa sababu ana mawazo mapya na huchukuwa hatari ambazo wengine hawawezi. Kitu cha ajabu alichofanya ni kuanzisha kampuni nyingi kama Tesla na SpaceX ambazo zimebadilisha sekta ya teknolojia na anga. Nimejifunza kutoka kwake umuhimu wa ubunifu, kujituma na kuwa na ndoto kubwa. Ninahisi shauku na motisha nikiona jinsi anavyofanya biashara kwa ubunifu na ushujaa.

Katika weekendi, mara nyingi mimi hupumzika na kufanya shughuli za burudani. Chumamosi napenda kuenda bustani au kafei na marafiki nikiwa na nafasi ya kuzungumza na kufurahia muda wapamoja. Jumapili, mara nyingi hutumika kwa kupumzika nyumbani, kusoma vitabu au kuandaa ratiba ya wiki ijayo. Shuguli hizi hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kupata furaha na kujiandaa vizuri kwa kazi na masomo ya wiki inayofuata.

Ndiyo napenda maua, maua hunivutia kwa sababu yana rangi nzuri na harufu nzuri inayoburudisha akili. Pia hunifanya nijisikie mtulivu na mwenye furaha ninapoyaona. Hasa katika bustani au mazingira ya asili. Maua pia yana maana maalumu kama ishara ya upendo, shukrani na matumaini. Ndiyo maana napenda kuyaona na kuyathamini.

Kila asubuhi huwa naamka mapema, saa moja, kisha nafanya mazoezi madogo au kutembea kidogo kuamsha mwili. Baada yake, mimi hupika au kula kiamshakinywa, chenye lishe kama mayai na matunda. Kabla ya kuondoa kazini au masomoni, mimi hupanga ratiba ya siku na kuhakikisha nimepanga kila kitu muhimu. Asubuhi zangu hunipa nguvu na motisha kuanza siku kwa ufanisi na utulivu.

Mimi huoga mara moja kwa siku. Kawaida asubui. Kuoga kunanisaidia kuamka, kuondoa uchafu wa mwili na kunifanya nijisikie msafi na mwenye nguvu. Wakati mwingine nikihusika na shughuli za mwili au mazoezi, mimi huongeza mara ya kuoga ili kuhifadhi usafi na afya nzuri. Kuoga ni sehemu muhimu ya utaratibu wangu wa kila siku na hunisaidia kuwa na hali nzuri ya mwili na akili.

Nimezaliwa na kukulia katika mji ambao una mandhari mazuri na watu wa heshima. Kati ya vitu vinavyonivutia, ni bustani zake, shule nzuri na maeneo ya kuchezea ya watoto. Nimekumbuka kucheza na marafiki karibu na nyumba yetu na kushiriki sherehe za jamii. Mji huu ni maalumu kwa sababu ndiko nilipoanza maisha yangu na kumuona familia yangu kila siku. Ningependa kurudi pale mara kwa mara kutembelea familia na kukumbuka utoto wangu.

Ningependa kuwa na uwezo wakuzungumza lugha nyingi. Hii itaniimarisha, kuwasiliana na watu kutoka sehemu tofauti za dunia na kunisaidia kujifunza tamaduni mbali mbali. Pia, ningependa kuwa na uwezo wakuelewa hisia za wengine vizuri zaidi. Jambo linalonisaidia kujenga mahusiano bora na kusaidia wengine pale wanapohitaji. Uwezo huu ungeongeza elimu, uhusiano mzuri na fursa nyingi maishani.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya maua, hasa maua ya waridi. Mara nyingi hunihisi wakati nikiwa bustanini au nikipewa maua kama za wadi. Harufu hii hunikumbusha kumbukumbu nzuri za utotoni na sherehe za familia. Ukipata harufu hii nahisi utulivu, furaha na hisia nzuri za amani. Ni harufu ambayo hunifanya nijisikie vizuri na kuanza siku kwa moyo mzuri.

Chumba changu cha kulala ni kidogo lakini kinachofaa mahitaji yangu. Kuta zake ni za rangi ya 'blue' nyepesi ambazo hufanya nijisikie mtulivu. Kitanda changu ni kikubwa na chenye starehe. Kinanifanya nilale vizuri. Kutoka dirishani naweza kuona bustani ndogo, na baadhi ya majengo ya jirani. Kitu ninachokipenda zaidi chumbani ni mlango wa kitanda unaonipa nafasi ya kupunzika, na kusoma vitabu kwa utulivu.

Ndiyo, nimewahi kwenda maonyesho ya sanaa. Nilifurahia sana kuona kazi za wasanii mbalimbali. Rangi zao na mbinu tofauti wanazotumia. Maonyesho haya hunipa hisia ya msisimko na kuhamasisha ubunifu wangu. Pia ni nafasi nzuri ya kujifunza kuhusu tamaduni tofauti na mitindo ya sanaa. Na mara nyingi hunikumbusha kumbukumbu nzuri za utotoni nikiwa kwenye shughuli za ubunifu.

Mnyama wangu wakufugwa ni mbwa mdogo mwenye rangi ya kahawia na nyeupe. Ana nywele laini na macho makubwa ya furaha. Tabia zake ni za kirafiki sana na mara nyingi hunichekesha kwa kucheza na kunilaki kila nikikaribia. Wakati mwingine, hufanya vitu vya kuchekesha kama kuruka au kujaribu kufuata miguu yangu. Napenda wanyama wa kufugwa kwa sababu hunipa furaha, mshikamano na kunifundisha uwajibikaji na subira.

Wakati wa mapumziko ya mchana, napendelea kupumzika kidogo ili kuondoa uchovu. Mara nyingi, mimi hula chakula cha mchana ni kiwa na marafiki au wenzangu kazini. Pia, mara nyingine napenda kutembelea, kutembea kidogo au kusoma kitabu ili akili yangu ipumzike. Mapumziko haya hunisaidia kurudisha nguvu, kuwa na mtazamo mzuri na kuendelea na kazi kwa umakini baada ya mapumziko.

Wakati mkuu wa mpira wa bisiboli, niliona ulikuwa katika, ulikuwa mechi katikati ya timu ya New York Yankees na Boston Red Sox. Kitu cha ajabu kilichotokea ni pale mchezaji mmoja alipopiga home run wakati wa dakika ya mwisho za mchezo na kuleta ushindi wa kushangaza kwa timu yake. Nilihisi msisimko mkubwa, furaha na shauku. Uku ukiangalia wachezaji wakicheza kwa nguvu nikifikiri kuhusu wakati huo na kumbuka umuhimu wa uvumilivu, mshikamano wa timu na furaha ya kushirikiana na wapenzi wa mchezo.

Mimi ni mtu anayependa kuwahi kuliko kuchelewa. Mimi huona kuwahi kama ishara ya nidhamu, heshima na kupanga muda vizuri. Ninapowahi napata muda wa kujiandaa kisaikolojia na kupunguza msongo wa mawazo. Pia hunisaidia kufanya mambo kwa utulivu na kuonyesha kuwajali watu ninaokutana nao. Ingawa wakati mwingine kuna changamoto, mimi hujitahidi kila mara kuheshimu muda na ratiba.

Kuhusu wasilisho, ninajihisi mchanganyiko na msisimuko wa shauku. Mara nyingi, hujifunza sana wakati wa kuandaa na kuwasilisha mawazo yangu kwa wengine. Ingawa mara nyingine, mimi hujisikia mwenye wasiwasi kidogo. Kuwasilisha kuna nisaidia kuimarisha ujasiri na ujuzi wa mawasiliano. Baada ya kumaliza, hujisikia kuridhika na furaha. Pale nikipata mrejesho mzuri au kuona kwamba wateja au wenzangu wameshugulikia kile nilicho wasilisha.

Napenda kuwasiliana na wafanyi kazi wenzangu kwa heshima na uwazi. Mara nyingi mimi hufanya mazungumzo ya moja kwa moja ilikuwelewa mawazo yao na kushirikiana kwa ufanisi. Pia napenda kutumia ujumbe mfupi au simu pale ambapo kukutana ana kwa ana hakuwezekani. Kua na mawasiliano mazuri kuna saidia kujenga uhusiano wa imani, kushirikiana vizuri na kufanikisha kazi kwa haraka na kwa usahihi.

Kinywaji ni nachokipenda zaidi ni chai yenye asali kidogo. Napenda hiki kinywaji kwa sababu hunipa nguvu na kunifanya nijisikie mtulivu. Mara nyingi ni nakinyuwa asubuhi au wakati wa mapumziko ya mchana na mara nyingi mama yangu alikuwa ananiandikia ili akiniandalia hiki. Kinywaji ili ni jifunze jinsi ya kuandaa kikamilifu. Baada ya kunywa chai hii, nahisi nikiwa na nguvu. Akili inafunguka na siku inaanza kwa furaha na motisha.

Mimi huenda hospitari mara moja au mbili kwa mwaka, kwa uchunguzi wakawaida au chanjo. Hii hunisaidia kuhakikisha kuwa afya yangu ipo vizuri na kutambua matatizo yoyote mapema. Pia nakuwa na uhakika wakupata msaada waraka ikiwa ntakuwa na tatizo la kiafya. Kuangalia afya yangu mara kwa mara kuna nisaidia kuwa na mtazamo mzuri na kuendelea na shuguli za kila siku bila wasiwasi.

Kinachonipa, motisha kazini ni kuona matokeo ya kazi yangu, yana faida na kunasaidia wengine. Pia, kushirikiana na wenzangu wazuri na kupata pongezi au mrejesho mzuri, kunanifanya nijisikie kuridhika na kuendelea kufanya kazi zaidi. Malengo ya muda mrefu na fursa za kujifunza pia hunipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii na kuboresha ujuzi wangu kila siku.

Ndio, mara nyingi mi huvaa saa. Napenda kuvaa saa kwa sababu husaidia kufuatilia muda na kupanga ratiba yangu vizuri. Pia, saa ni sehemu ya mtindo wangu wa kila siku na hutoa hisia ya ubora na nidhamu. Wakati mwingine, mimi huvaa pia kwa sababu ya hafla maalumu au mikutano. Jambo linaloongeza heshima na kujisikia vizuri.

Ndiyo, napenda chakula kitamu kwa sababu hunifanya nijisikie mwenye furaha na kurithika. Maranyingi, napendelea chakula chenye ladha nzuri na viyungo vinavyofaa kama nyama ya kukaanga au chakula cha kienyeji kilichopikwa vizuri. Chakula kitamu pia hunikumbusha kumbukumbu nzuri za familia na marafiki. Hasa pale tunapokula pamoja. Baada ya chakula kitamu nahisi nikiwa na nguvu na moyo mzuri wakundelea na siku.

Napendelea kula ugali kuliko wali kwa sababu ugali ni chakula cha asili kinachofaa kwa vyakula mbali mbali kama mboga na nyama. Mara nyingi hupikwa nyumbani na familia na hunikumbusha kumbukumbu nzuri za utoto. Ugali hunifanya nijisikie kuridhika na kunipa nguvu za kufanya shughuli za kila siku. Pia ni chakula cha haraka na rahisi na mara nyingi huwa sehemu ya chakula cha familia kikubwa.

Leo, hali ya hewa ni jua na anga safi bila mawingu mengi. Ninajisikia vizuri kuhusu joto kidogo, si kali, wala baridi sana. Nimevaa suti nyapesi ili nijisikie huru na rahatisha mwili wangu. Napenda hali hii ya hewa kwa sababu inafaa kwa shuguli za nje kama kutembea au kufanya mazoezi. Katika hali hii, ningependa kuenda bustani au kutembea na marafiki huku nikifurahia jua la mchana.

Ndiyo, ninaona ninaubunifu katika maisha yangu ya kila siku. Napenda kuunda vitu vipya, kushugulika na changamoto kwa njia tofauti na kufikiria mbinu za kipekee za kutatua matatizo. Ubunifu huu hunisaidia kazini katika masomo na pia katika burudani yangu. Nikitumia ubunifu wangu nahisi furaha, motisha na kuridhika kwa jinsi ninavyoweza kuleta matokeo mazuri kwa wengine na kwangu mwenyewe.

Napendelea kitanda kizuri na kisichokuwa kigumu sana. Kitanda kizuri hunisaidia kulala vizuri, kupumzika na kuamka nikiwa na nguvu. Napenda kitanda chenye starehe na unga mzuri wa maliasili unaofa mwili. Kitanda kizuri pia hunifanya nijisikie mtulivu na furaha wakati wa usingizi na nisehemu muhimu ya utaratibu wangu wa kila siku wakupumzika na kuwa na afya njema.

Ndiyo, napenda sana kuchora na kupaka rangi. Hii hunisaidia kuonyesha ubunifu wangu na kutoa mawazo yangu kwa njia ya picha. Mara nyingi, mimi huchora wakati wa muda wa mapumziko au usiku nikihisi utulivu. Kupaka rangi pia kunanisaidia kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo. Nikikamilisha kazi yangu nahisi furaha, kuridhika na motisha ya kuendelea kuunda zaidi.